Haya sasa. Kwa mtazamo wangu, sera muhimu zaidi katika kampuni yote ni sera ya mawasiliano ya wazi na heshima kazini. Kumbuka kuna huo muda nilipata kufanya kazi katika mazingira ambayo mawasiliano hayakuwa wazi. Muzi ilifanywa kimia kimia, tarifa zilicheleo kufika na wafanyi kazi walihisi kama hawaku husishwa katika matukio tofauti. Hali hii ilileta sintofahamu uvumi na hata punguza mutisha kukufanya kazi kwa bidii. Ndipo niligundua kuwa bila mawasiliano mazuri hata kampuni ilio na malengo mazuri inaeza kuyumba. Upande mwingine pia nilipowai kufanya kazi mahali ambapo sera ya mawasiliano ya wazi ilizingatiwa. Hali ilikuwa tofauti kabisaa. Menejimenti ilikuwa tayari kusikiliza maoni ya wafanyikazi, changamoto zilizungumzwa kwa wazi pia. Mafanikio yalisherehekewa kwa pamoja. Wafanyikazi ilijisikia kuthaminiwa na kuwa sehemu ya safari ya kampuni hii. Sio mtazamaji tu. Sera hii pia husaidia kujenga imani. Na wajibikaji. Apujua uneza kuzungumza bila oga nafanya kazi kwa uhuru zaidi na kwa uaminifu. Makosa yanapofanyika yanarekebishwa mapema badala ya kufichwa. Na hilo huifanya kampuni ikue kwa kasi na udhabiti. Kwa kifupi, sera ya mawasiliano ya wazi ni muhimu. Kwa sababu, hunganisha watu. Uimarisha timu inayofanya kazi na inaatikeleza makazi tofauti katika kampuni pia hujenga mazingira ya kazi yenye amani na tija. Bila sera hii sera nyingine zote hua ngumu kufanikiwa kikamilifu.

Je, umewahi kuinua macho yako usiku na kupotea katika uzuri wa nyota angani? Naam, ndiyo. Mimi napenda nyota sana napenda kuzitazama. Kwa sababu hunifanya nijisikie mdogo lakini pia mwenye maana kubwa katika dunia hii. Usiku unapokuwa kimya na anga likiwa wazi napenda kukaa nje au karibu na dirisha nikitazama nyota zikimetameta. Kila nyota huonekana kama hadithi yake, ikiniambia kwamba dunia ni pana na maisha pia yana zaidi ya yale ninayoyaona kila siku. Wakati huo, mawazo yanatulia, presha hupungua na moyo hupata amani ya ajabu. Kuangalia nyota hunifanya nitafakari ndoto zangu. Malengo yangu na safari ya maisha pia hunikumbusha kuwa hata gizani bado kuna mwanga. Mara nyingi ninapojiona nimechoka au nimekata tamaa nyota hunipa tumaini jipya kwamba kesho bado ipo na bado naweza kuangaza kwa njia yangu kwa kifupi kuangalia nyota si kutazama anga tu. Bali ni safari ya mawazo na matumaini.

Jee, umewai kujiuliza ni mara ngapi unapiga picha na kwa nini una hisiamu ya kufanya hivyo? Kwa upande wangu, napiga picha mara chache lakini kwa makusudi. Sio kila siku, lakini napofanya hivyo huwa na wakati nimeguzwa na tukio fulani au hisia fulani. Kuna siku naweza kupiga picha mara kadhaa, hasa ninapokuwa safarini, kiona mandhari nzuri, au nikikutana na marafiki. Wakati mwingine ni tabasamu la ghafla, mwanga mzuri wa jioni, au tukio dogo linaloonekana la kawaida kwa wengine. Lakini lenye maana kubwa kwangu picha hizo hunisaidia kuifadhi kumbukumbu na hisia za wakati huo. Lakini pia kuna siku nyingi napita bila kupiga picha hata moja. Siku hizo napendelea kuishi wakati halisi. Kufurahia tukio bila skrini mbele yangu. Kwangu kupiga picha sio swala la idadi bali ni dhamani ya tukio. Kwa kifupi napiga picha pale moyo unaponiambia. Huu ndio wakati wa kumbukwa Tawa simu yangu na kamera yangu napiga picha. Anafurahia mandhari yale.

Je umehawahi kujiuliza unajifuraisha vipi pale moyo wako unapojawa na furaha ya kweli. Kwangu mimi wakati furaha napenda kusherehekea kwa njia rahisi lakini ya dhati. Si lazima iwe sherehe kubwa mara nyingi pia nyingi ni tawasamu. Lakini kicheko cha ghafla pia au neno la shukrani moyoni ninapokua na furaha napenda kushiriki hisia hiyo na watu ninaowapenda. Naeza piga simu, naeza kutuma ujumbe. Au pia naeza kukaa nao tukizungumza na kucheka. Furaha inaposhirikishwa huwa kubwa zaidi. Wakati mwingine hujitokeza kwenye muziki. Nacheza wimbo ninaoupenda na hata nikicheza peke yangu moyo wangu huwa mwepesi. Pia napenda kujitunza, napenda kutembea kidogo, napenda kunywa kinywaji ninachokipenda, au kutandika mawazo yangu. Hivi vitu ndivyo hunifanya nitunze ile furaha isiishe haraka. Kwa ufupi najifurahisha kwa kuthamini wakati huo, kushiriki na kuruhusu uenee ndani yangu kwa sababu furaha kweli huanza moyoni.

Jee, umewahi kujiuliza kwanini kuna sehemu fulani za kula nje ya nyumbani zinakufanya ujiskie huru na mwenye furaha zaidi? Mimi napenda kula nje ya nyumbani katika maeneo tulivu na yenye mazingira mazuri. Asa, mikahawa midogo na maeneo ya wazi ya nayotoa hewasafi. Napendelea sehemu ambazo si za kelele sana. Mahali unaeza kusikia mazungumzo yako. Mwenyewe bila kelele za kupita kiasi. Mikahawa iliyo karibu na bustani au yenye mwanga wa asili hunifanya nijisikie karibu na mazingira na chakula huonja vizuri zaidi. Wakati mwingine harakula katika mikahawa mdogo wa jirani kuna nipafuraha kuliko sehemu kubwa na za kifahari. Pia napenda kula inje nikiwa na watu ninawapenda. Mahali pakula panapokuwa na chakula kizuri huduma nzuri na tabasamu la wahudumu hali ya moyo hubadilika kabisa. Chakula kinakuwa tu sio chakula bali uzoefu wa kushiriki na kufurahia wakati. Kwa kifupi na pendakula nje nyumbani. Mahali panapotoa utulivu, ladha nzuri na ya kukaribisha sababu chakula kizuri huenda sambamba na mazingira mazuri.

Jee umewahi kusimama kidogo na kujua kuwa harufu fulani inaeza kubadilisha hali yako ya moyo maramoja. Kwangu mimi napenda harufu za chai. Kahawa iliyochemshwa na maua ya asili. Harufu hizi hunifanya nijisikie mtulivu na furaha mara moja. Chai au kahawa iliyochemshwa humiminia harufu yake jikooni. Kinifanya nihisi niko tayari kuanza siku au kupumzika bada ya shuguli. Harufu ya maua asaa maua ya waridi au lavenda hunipa amani ya akili na kuondoa msongo wa mawazo waKati mwingine hata harufu ya mvua ikipiga ardhi ya kiangazi hUnifanya nijisikie kama dunia inaanza upya na moyo wangu hupata raha. Kwa kifupi, harufu ninazozipenda, sio tuu kunukia, bali ni kikumbusho cha utulivu, furaha ndogo na hisia nzuri zinazoongeza thamani ya kila siku.

Je, umewai kujiuliza, kwa jinsi gani maoni ya wengine yanaweza kukufundisha au kukutia moyo? Naam, kwangu mimi, napokea maoni kutoka kwa wengine kwa ukweli na shukrani. Kila maoni, iwechanya au hasi, ni fursa ya kujifunza na kuboresha kazi yangu. Naam, ninapokea maoni chanya, huwa nafurahi na kujisikia kudhaminiwa. Hili, hunipamotisha kuendelea kufanya vizuri. Upande mwingine pia, maoni hasi hunikosesha moyo. Bali, hunifundisha kuona sehemu za kuboresha. Mara nyingi, na yahesabu kwa makini. Nikatambua ni yapi ya kweli na ni yapi nitofauti na ya mtazamo wangu. Pia napenda kuzungumza na mtu aliyepewa maoni. Kuuliza maswali ya kujenga ili nifahamu zaidi na kutumia taarifa hiyo kikamilifu. Hivyo, kila maoni hubadilika kwa darasa ndogo la kujifunza na siyo tu kritiki. Kwa kifupi, pokea maoni utulivu, shukrani na niya ya kujifunza. Kwa kila maoni, ni fursa ya kukua na kuwa bora zaidi.

Jee umewahi kujiuliza kama unajiona vizuri zaidi ukiwa unaongoza wengine au ukiongozwa. Nam kwa upande wangu napenda kusimamiwa na pia kusimamia. Kulingana na mazingira na jukumu lililopo napenda kusimamiwa kwa sababu kunanipa mwelekeo na kunisaidia kujifu kiongozi mzuri unipa maoni. Unisahihisha kwa heshima na unisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Hilo unifanya nikuwue kitaaluma na nijiamini zaidi katika kazi ninayofanya. Lakini pia napenda kusimamia wengine. Kuna furaha ya kipekee katika kusaidia mtu afanikiwe. Kumongoza na kuona akipiga hatua. Kusimamia hunifundisha uvumilivu. Wajibikaji na umuhimu wakusikiliza. Ninapo ongoza wengine najifunza kuwa kiongozi sikuamuru. Bali ni kuongoza kwa mfano. Kwa kifupi, amini kila nafasi ina thamani yake. Kusimamiwa, hunijenga na kusimamia, hunikamilisha. Zote hunifanya kwa mtu bora kazini na katika maisha.

Je, umewahi kujisikia furaha ya kipekee inayotokana na kutoa msahada bila kutarajia malipo yoyote? Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni moja, uzoefu uliogusa moyo wangu kwa kina. Nilijihusisha na kazi ya kujitolea katika jamii. Nikisaidia hasa kwenye shuguli za elimu na kuwasaidia watu waliokua na uhitaji. Haikuwa kazi rahisi kila wakati kulikuwa na changamoto, uchovu na wakati mwingine rasilimali chache. Lakini tabasamu la mtu uliyemsaidia ilikuwa dhawabu kubwa kuliko chochote. Kazi ya kujitolea ilini fundisha unyenyekevu na huruma nilijifunza kuwa hata msaada mdogo unaeza kuletea mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu zaidi ya yote ilinifanya nitambue kuwa kutoa ni njia moja kujijenga na kuimarisha ubinadamu wetu. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea ilinipa furaha ya ndani, somo la maisha na kumbu kumbu ambazo sita sahau. Kwa sababu, kusaidia wengine ni zawadi inayorudi moyoni marambili.

Jee, umewahi kujiuliza ni msimu gani wa mwaka unaokufanya ujisikie furaha zaidi na amani ndani ya moyo wako? Aya, kwa upande wangu, napenda msimu wa majira ya joto zaidi. Hasa kutokana na mwanga wa jua na fursa ya kufanya shughuli za nje. Majira ya joto hunipa hisia ya uhuru, siku huwa ndefu, hewa ni safi na yenye joto linalofaa. Kuna kuna nafasi ya kufanya matembezi, kupanda mlima au hata kukaa nje na marafiki wakifurahia chakula na kinywaji kizuri. Wakati huu pia, hupenda kufanya shughuli za ubunifu. Kama kupiga picha au kuandika kwa sababu mwanga wa jua hunipa motisha na kufanya moyo wangu uwe mwepesi. Hata hivyo, si kwamba napuuza msimu mwingine. Kila msimu una mvuto wake, baridi huleta utulivu, vuli huleta mvua yenye amani na kiangazi hutoa mazuri ya jua na rangi. Lakini majira ya joto kwa dhati hunipa furaha ya kipekee ya uhuru mwanga na maisha yalio hai zaidi.

Ndiyo napenda kwenda pwani sana sana. Kwa sababu ni mahali panaponipa amani ya moyo na nguvu mpya. Napofika pwani harufu ya habari bahari kunrathi. Upepo laini na sauti ya maji hunifanya na sahau haraka misongamano ya maisha. Napenda kutembea ufukweni bila viatu nikiacha mawimbi yaniguse miguu huko ni kitazama upeo wa macho. Ni wakati ambao najihisi huru na karibu sana na maumbile. Pwani pia hunipa nafasi ya kutafakari nikiwapale naeza kukaa kimya kuangalia jua likichomoza au likizama. Na kufikiria malengo yangu kwa utulivu mara nyingine naenda pwani na marafiki au familia. Tukicheka kuzungumza furahia wakati wapamoja jambo linalofanya kumbukumbu ziwe tamu zaidi. Kwa kifupi, penda kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu, furaha na kumbusho kwamba maisha yanaezakuwa rahisi na mazuri ya tukuwa taratibu.